Ninatumia kompyuta kwa kuandika maandishi. Kutaipu alafu pia ninandika adithi zangu alafu pia kusoma kwenye mtandao ninatumia kompyuta kufanya hivo alafu pia kuzungumza na watu walio Mbali. Kupitia mtandao pia na yeh diyo.

Kwa wikendi nitafanya, kwanza ntaanzana usafi, nitasafisha nyumba, vyombo, nguo, bafu, usafishaji wa kila kitu, halafu pia nitapumzika, niki watch sinema, nikitazama sinema, ama kukuwa na wakati na marafiki zangu. Ama pia naeza tembea kwenye mazingira.

Nina soma gazeti siwezi sema nasoma gazeti lakini kitambo tulipokuwa wadogo. Nilikuwa nasoma gazeti wakati huo hatukuwa na simu ama mtandao kwa hivyo gazeti ilikuwa njia rahisi kupata kupata maneno kupata yanayoendelea kwenye nchi na kuzunguka. Lakini sasa natumia mtandao. Na pia magazeti sikuhizi ziko kwenye mtandao. Kwa hivyo haina haja kusoma gazeti kwa kila kitu kwa msaada isipokuwa kwa situation kama hakuna mtandao televisheni ama simu ama redio kwa gazeti. Lakini pia naeza soma gazeti kwa sababu ya hadithi zilizoko hapo, ziko na gazi zikona hadithi mzuri, lakini pia hizo gazeti ziko kwenye mtandao.

Neno siri salama ninaiweka kwa kutumia mkono wangu wakati mwingine nitatumia nitatumia yaitwaje authentication ya google na pia nitatumia uso nitatumia naam mkono wangu kwa vile pia ni yangu kipekee haina mtu, hakuna mtu mwingine akona mkono kama wangu, kwa hivyo mkono wangu.

Sina muda wa wakusasisha vifaa vyangu kawaida nitangoja hadi inipee shida iliniweze kuisasisha lakini kwa kawaida nita tumia. Kifaa changu hadi kiwache kazi. Kwa hivyo si sana huwa sisasishi sana.

Ninapenda kula wali na pia ninapenda ugali, lakini ninapenda kula wali na maharagwe ama ama chakula cha mbegu. Ugali ninapenda kula na nyama, ama mayai, ama maziwa, ama pia na chai, ama na sukuma, ama na kabichi, ama na managu. Naam, ninapenda kukula wali, na pia napenda kula ugali, na pia ndengu.

Ninapoamuka, nilisema ninapenda kusoma. Kwa hivyo ninapoamuka, nitafungua kitabu. Kitabu ninachosoma, nisome, nisome, nisome. Wakati mwingi huwa ninasoma, halafu nitatengeneza kiamshakinywa, niamke nitandike kitanda, halafu nikule kiamshakinywa, halafu nianze siku, nitaoga baadae, halafu, eeh, nisome. Napenda kusoma.

Ningependa kuona, endeleo moja ningependa kuona ni kuwacha kutupata kataka ovyo ovyo katika mazingara yetu. Itaendeleza usafishaji na pia mandari kukaa vizuri na pia haita sumbuwa viumbe vinavyoishi katika mazingira yetu. Pia ningetaka kuona watu wakijali wengine bila kutarajia kitu kingine kutoka kwao. Yesu anatufunza tupende majirani wetu kama tunavyo jipenda na kwa moyo kwa moyo mzuri, si kwa moyo mbaya.

Kuongea ukweli kinacho nifanya ni furahi sana ni Yesu yeye pekee ndo anaeza nipea furaha yeye pekee ndo amechukua huzuni wangu na kunipa furaha amechukua aibu yangu amechukua ufukara wangu amechukua dhambi zangu amechukua kila kitu kinacho kila kitu kilicho mzigo kwangu na akanipea furaha na amani na upendo ambao sikutarajia. Kwa hivyo yesu.

Mimi ninapendelea baridi zaidi ya joto lakini si kwa muda mrefu baridi ikiwa na muda wa joto katikati nam ninapenda halafu pia ninapenda hiyo baridi inipate nikiwa ndani isinipate nje matope si mzuri.

Ninapofikiria kuhusu hii swali, ninafikiria kuhusu kiongozi wangu yesu. Yesu alikuwa anaongoza kwa moyo wa upole na unyenyekevu. Kwa hivo pia kwa hio mfano, kiongozi mzuri anafaa kuwa na moyo wa upole, wa unyenyekevu, wakusaidiana, wakupenda, wakupeana zaidia ya kuchukua.

Wakati wa msongo wa kazi ninapenda kusonga nyuma alafu nitulie ni heme ndani na nje alafu nitembe kidogo ili niweze kusongesha mwili alafu nipate damu ikitembea kwenye mwili, kwenye akili ili nichangamke alafu ninywe maji ili mwili ipmzike na iwe mzuri.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa hisabati aliekuwa anaitwa Mwalim Mjoroge, lakini tulikuwa tumempa jina Papa Mwalim joroge alikuwa anapenda wanafunzi wake sana na alikuwa anapenda hisabati kwa hivyo pia nilikuwa apenda na mpenda juweyo halafu alikuwa na na hewa ya uzazi kumhusu, kwa hivyo nilikua penda na muangalilia kwa vile mi sikua na mzazi wa kiume. Kwa hivyo ee shout out to papa.

Kwa sasa, nina ndoto ya kucheza chombo cha muziki na kupata watoto wangu wacheze pia hivi vyombo ya muziki. Kwa sasa, sijui, lakini nina hiyo tamaa ya kutaka kujua na mungu akinijalia, anifungulie njia, najua nitaweza kupiga chombo cha muziki.

Mabadiliko kazini yanaezaleta changamoto lakini kwa neema yake Mungu nimeweza kuwa na na njia ya kushambulia mabadiliko kwa urahisi kwa vile ninaeza fanya kazi ni mabadiliko hayaleti shida kwangu sana.

Katika jamii yangu ninalipa ninalipa ushuru ushuru inasaidia kujenga mashule inasaidia kupata inasaidia kupata hospitali dawa hospitalini inasaidia kulipa walimu inasaidia kufanya vitu mingi katika jamii kwa hiyo ninalipa ushuru lakini pia ninaombea wenzangu.

Ninavyolea nywele zangu. Kila wiki mbili au tatu ninaiosha na majimoto nikitumia sabuni ya nywele halafu ninaweka kondisheni inayofanya nywele iwe na na na na uzuri ndiyo.

Mimi ni mkristo, kwa hivyo wa yesu, yesu ndiyo muhimu kwangu, mafunzo yake, yana ujuzi mwingi, ujuzi wa muhimu, ujuzi wa, wa kuimarisha maisha, na, cha muhimu kwangu ni kufanya, anachotaka, na kumfurahisha, yesu, yesu ni mwokozi wangu, yesu ni, ndiye anapenda, ananipenda zaidi ya, mtu mwingine, kwa hivyo.

Study muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa kuongea na kueleza vitu kwa njia ya kueleweka. Na pia kwa njia isiyo ogopa. Ndiyo ni pia kuweza kuongea na watu. Watu wa aina tofauti. Watu walio nyamaza, watu wasio jiweza, watu walio umiya. Watu wanao hisi kuwa wamepotea. Kuongea inakuja vizuri.

Nimesafiri kwa ndege mara Bili. Ilikuwa kwenye pwani kwenda na kurodi izo mara mbili. Haa nilikuwa ilikuwa wakati mwema kukua angani kuona kila kitu ukiwa uko juu alafu vile ndege inenda chini alafu tumbo pia inenda chini ili nishituwa kidogo lakini ilikuwa wakati mwema.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula tamu. Kwanza keki, keki ya ndizi ama keki yoyote tu iliyotoka kwenye jiko tu haijakaa sana, hiyo harufu inapendeza. Na pia ya chakula hii ya kuku na chipsi. Ni hesabu hapo.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ninayochukia ni watu wasio jaribu kuelewa mambo ya watu wengine lakini wanaharakisha kuhukumu wengine. Watu ni tofauti kwa hivo. Ni lazima tuelewane tutupe watu neema kama vile yesu ametupea neema. Na hiyo kitu inaniuma.

Napenda chai ya maziwa zaidi ya kahawa kwa vile kahawa haionji vizuri kwangu na pia chai inapa mwili ka utulivu fulani. Na kwa hivyo ninaanza na kuweka sukari kwenye sufuria na acha ikue kwanjia ya maji halafu naongeza maziwa halafu naongeza tangawizi halafu ninaongeza majani halafu ninaongeza maji halafu inachemka napenda chai.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanamke ambaye mungu aliniumba yeah nilikuwa nasoma bibilia neno na mungu ilikuwa inasema na mtu alieleza eti anasema mungu alitengeneza mwisho kutoku mbele ya mwanzo halafu anafanya kazi kutoka mwisho tena anatarajia pia sisi sasa tuanze kutembea kwa iyo mwisho. Kwa sababu mwisho ni mzuri ni mzuri na ndio mwanamke mungu ameniumba kuwa ndiyo ndoto yangu.

Kitu mimi ni naamini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni watu wanao tunafanya kazi nao. Watu wazuri ni muhimu kama unataka kuwa na mazingira mzuri kazini. Kwa hivyo kwangu ni watu zaidi ya chochote kingine.

Mali nilipozaliwa A Pametulia si kama ninapoishi saa hii. Pana misitu mingi. Pana wanyama kadha wa kadha na kumetulia. Watu ni wachache. Ukilinganisha na huku ninapoishi saa hii lakini kuna hewa mzuri huko nilipozaliwa.

Ninapohitaji msaada kazini ninaongea Bibilia inatufunza omba na utapata bisha na mlango utafunguliwa, tafuta na utapata, omba na utajibiwa. Kwa hivyo nikihitaji msaidizi ninaomba tu usaidizi kwa wenzangu. Na wananisaidia. Ama pia ninapitia mtandao nione kama nawezapata ujuzi hapo.

Faraga yangu ni nailinda kwa kutoweka. Mambo yangu ya siri mtandaoni. Pia siweki picha zangu hapo ee maoni yangu. Ninapea marafiki wangu pekee si mtandaoni.

Kwa kawaida ninalala masaa manane hadi masaa kumi wakati mwingine nitalala masaa sita wakati mwingine nitalala masaa kumi na moja inalingana na uchovu wangu na kitu nimefanya hiyo siku kama nimetembea sana kama nimefanya zoezi jingi ndio.

Ndiyo nimeenda kwenye tamasha la mziki kuona. Na kuona wana muziki ninawapenda kama kambua. Na wengine wenyesikumbuki na pia nime nime husika katika ku kuimba na kusema shahiri.

Majira ninayopenda ni wakati wa masika au vuli wakati huo hakuna jua kali. Na pia kuna utulivu na ukuja na hewa pia hukua safi. Ni kama mwosho inahisi kama mwosho kutoka mbinguni. Na utulivu na amani.

Ninapenda kutembea popote borake kuna usalama. Kutembea kwangu ni kusongesha mwili si kutazama unapoenda. Kwa hivyo pia watu wanajali kwa hivyo. Kwenye nitapata wa watu hata wanao tunaeza zungumza nao nitafurahi. Kwa hivyo.

Ndiyo napenda kuangalia nyota napenda kuangalia popote panapo uwepo wa Mungu kila kitu alicho umba kutoka nyota angani kwenye mwezi nani aliyeumba nyota na kuzitaja kwa majina ni Yesu kwa hivo napenda kuangalia nyota juu pia hapo utamuona pia.

Ninapenda viumba viwili chumbani, napenda chumba chakulala. Kwa vile yapo ndio maskani ya kupumzika na kukua peke yako na pia ninapenda jikoni. Kwa vile yapo ndo chakula inatengenezewa, kinatengenezewa, chakula kitamu, tiyo.

Hadithi za ajabu labda kama zinahusu yesu. Lakini bibilia ikona hadithi za ajabu wa hadithi zinazo zinazofanya mtu atake kupeana nduru zisizoaminika. Hii bibilia.

Mimi ni mtu waku kuku amka nimechelewa na kulala usiku wa kabisa mimi hulala ata asubui na usiku ninakua niko makini sana.

Ningependa kupata mafunzo ya inayo ni wezesha kushirikiana na watu kutoka historia tofauti tofauti mmh mafunzo ya takayo ni imaisha Kiakili Na kitabia kwa njia zitazo zitakazo mpendeza yesu. Naneza tumia kwa ajili ya kanisa lake na kumfuraisha na kupenda watu wali na anawapenda.

Sielewi aa maana ya swali hili kugawanya takataka zangu sidhani ninagawa aah ninaitupa panapofaa eeh kwa ivo sielewi u u u unavyomaanisha na hii swali.

Ndiyo. Ninahifadhi usiano wangu na yesu. Usiano wangu na yesu ni kitu cha dhamani zaidi kuliko kitu kingine. Wanauifadhi vizuri sana na kwa dhamani jingi. Usiano wangu na yesu umenipa maisha menipa raha umenipa uokovu umenipa nema umenipa Msamaha. Haleluya yesu asifiwe.

Muda wangu wa bure nitautumia nikitembea nikitembea hili niweze kuupa mwili nguvu ama haa pia kufanya zoezi aa nitasoma nitasoma vitabu ama nisome bibilia ama vitu vinavyohusu bibilia pia nitapumzika hili ni nipe mwili pumzi.

Ninapenda watu wanaojua kucheza ngoma lakini mimi wenyewe sijui kucheza ngoma lakini ninapenda ninapenda uchezaji ngoma ni sanaa inayopendeza yenye ubunifu mwingi na inahitaji ujuzi maalum kuifanya vizuri na inapendeza. Ndio, naipenda.

Mtandaoni nasoma habari kwenye X. Pia kwenye Facebook. Kwenye WhatsApp. Kwenye TikTok. Kwenye Reddit Kuna mahali mingi pa kusomea mtandao habari.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati ninaandaa kabla nianze kazi nitaandika kila kitu ninahitaji kufanya kabla ya siku imeisha alafu niipe wakati wake muda wake alafu nizime kila kitu itakayonifanya nisifanye kazi alafu nifanye hiyo kazi alafu ninakamilisha kazi kwa wakati.

Hekima nilio jifunza wa maishani. Hakuna hekima nimejifunza. Lakini yesu amenifunza hekima. Nenolake linasema. Linasema. Linasema kumwogopa mungu. Ndiyo mwanzo wa hekima. Kwa hivyo ningesema hekima nimejifunza. Ni kumwogopa mungu. Na kupenda vitu anavyopenda. Ndiyo. Simi nimejifunza. Lakini ni kwa wema wake. Ni kwa nema yake kila kitu ninacho kizuri ni kwa sababu ya yesu hakuna kitu mzuri nkuwa nao nimejifunza ni yesu na nema yake.

Wafanyi kazi wenzangu tunawasiliana kupitia simu wakati mwingine kama hatuko kwa ofisi tutatumia video lakini tukiwa kwa ofisi tuneza tunawasiliana moja kwa moja uso kwa uso lakini kama tuko kwa gorofa tufauti tutatumia video pia.

Ningependa kua na wezo wakutibu ugonjwa wawote katika dunia hii. Kuhutawa masahibi ya watu ingi na pia kwanya watu waamini katika jina la Yesu kwanza waliokotea na wenye awana tumaini maishani mwao.

Mimi sio mzuri ikikuja kwa kucheza michezo. Kwa hivyo na penda kutazama michezo zaidi ya kucheza. Michezo zenyewe napenda kutazama mpira wa amerikani. Wa amerika mchezo wa footbali, napenda pia baseboli. Na kukimbia.

Ndiyo ni waikwenda maonyesho katha wa katha ya sanaa nina rafiki anayefanya kazi ya kuchora na aminialika katika maonyesho aliyo kuwa na kazi yake ilikuwa inaonyeshwa hapo kulikuwa na ubunifu mwingi na nilifurahi sana.

Zoea nzuri ni lilojenga ni ku kukuweka wakati wangu na Yesu kwa kusoma biblia, kusuma vitabu vya bibilia, na kuomba na kuumtafuta katika kila kitu ninacho shiriki. Kwa vile yani yuko katika kila kiumbe alichoumba.

Wakati wa mgogoro na mtu nitajipata nikinyamaza ili nisiongee kwa hasira na kuja kumuumiza ninaye mgogoro na yeye kwa hivyo nitanyamaza nifikirie kuhusu huu mgogoro alafu nifikirie jinsi ninavyoweza tusaidia sisi wawili ili tufike mahali pa amani.

Mazoezi ya mwili ninayafanya mara tatu kwa wiki. Jioni ninatembea kwa saa limoja au dakika tisini. Ili nipe afya yangu, afya njema, mwili yangu afya njema.

Napendelea shati wakati mmoja na tishati wakati mwingine lakini sana kwa sana napendelea tishati kwa vile ni comfy na pia ni casual. Kwa hivyo napenda tishati.

Ndiyo ninapokaa kuna nyumba mbili. Na niko na jirani mmoja anaitwa betty. Ninamfahamu ni msichana mrembo ako na watoto wawili. Vijana wawili barubaru mmoja ako darasa la kwanza mwingine darasa la nne nikidhania.

Nina njia nayotumia kupumzika wakati mmoja inaeza kuwa kusikiliza muziki ya gospel. Mziki inayotuliza roho yangu. Pia naeza tulia tu kwa kitanda nikitizama cinema. Ama pia naeza soma kitabu. Ninapenda kutoka kwa kelele na kufanya akili itulie. Na mwili upumzike.

Mahali pa ibada natamani kuenda. Maramoja kwa wiki angalao. Lakini kupata mahali pazuri panapo endana na mamini yangu. Ningumu kwa sasa siendi sana. Siendi palipaibada kwa kukosa pakuenda.

Ndio, ninapenda kukimbia ninapenda kukimbia kutoka hapa labda kwa dakika thelathini. Ni njia nzuri ya kufanya zoezi nakupa afya yangu mazao mazuri. Kwa hivyo napenda kukimbia. Napenda ina nipafuraha sana.

Data gani? Kuna data mingi sijui kama ulimaanisha data yangu ya kunihusu ninahifadhi sidhani hii ni kitu nafaa kupeana na ai sifai kupea ai kwenye ninaeka data yangu sidhani hiyo ni kufanya kwa hekima kwa hivyo sitasema samahani.

Ningependa kutembelea nchi yangu, taifa ya Kenya. Sijakuwa na nafasi mingi ya kutembelea Kenya kuona urembo wake. Nimefika tu kisumu upande wa magharibi. Na pwani, lakini nafikiria Kenya ina mandhari, mazuri. Na sijaona hata nusu yake. Kwivo ningependa kutembelea hii nchi. Nimesoma sana kuihusu lakini sijaitembelea sana kwaivo ningepende hiyo nafasi.

Eh, hii swali, hii swali ni tricky kwa vile kama binadamu hatufai kutegemea teknolojia na lakini kwa kweli ni kusema siezi ishi bila teknolojia ni kukua very extreme lakini chumo kenye neza pata ugumu isipokuwa kwa hapo muanzoni ni simu kwa vile ninaitumia sana kwa siku yangu. Inanisaidia sana. Na hii siezi taka kusema siezi ishi bila hio chombo, unaelewa, eeh.

Mfanya biashara bora, ninaejua, anafanya kazi ya ususi, alianzisha kutoka chumba chake chakuishi, anafanya ususi, wa nyuele, kurembesha nyuele wanawake, na nampenda kwa vile hata kama hakupata kazi aliotaka baada ya kumaliza shule alitumia ubunifu wake na kuona mahali panaeza itajika ujuzi wake, upendo wake wanyuele na kurembesha na akayeka hapo na akatumia iyo uwerevu kutengeneza pesa inaiyo msidia kuhishi maisha. Ninapenda anavyofanya biyashara kwa vile anafanya kwa in truth kwa ukweli.

Maramingi ninapenda suruali kwa vile ni nzuri hai sketi pia ninapenda kulingana na tukio. Napenda sketi hii sketi ni rembo lakini napenda sketi zinafika kwenye mguu huku chini. Nazime tandaa, zina tandaa. Hai na mkato na sifupi. Eee napenda zote. Kulingana na tukio lakini surali zaidi ya sketi.

Zana za dijiti ninazotumia kila siku ni si mingi hata siwezi sema ninazo kwa akili kila siku kila siku maybe kalenda aa saa natumia saa kila mtu hutumia saa ili ajue wakati na na na kalenda.

Niliamka saa sita unusu kwanza niliamka saa sita halafu nikatulia dakika thelathini. Nikamka saa sita unusu. Kitu cha kwanza nilicho kifanya. Nikushangaa niko wapi. Halafu nikachukua simu. Halafu nikatengeneza kiamsha kinywa. Ambayo kilikuwa mkate. Halafu nikanywa maji. Halafu nikatembea. Halafu nilihisi nimepumzika. Ndio.

Huwa naoga mara moja kwa siku wakati wajioni au mchana jua inapokuwa jingi kwa vile huwa naoga kwa majibaridi. Huwa naoga mara moja kwa siku.

Waze wangu sina mahusiano ya karibu kwa vile sijalelewa karibu na wao na nilipotoka nyumbani iyo njia imekuwa refu kwa hivyo sina mahusiano ya karibu lakini tunaheshimiana ningependa kufikiria hivyo na tuko sawa.

Huwa sifuati timu ya kipekee ya michezo. Huwa sifuatili michezo sana, labda michezo ya marekani ya futboli ya Marekani lakini sina timu ya kipekee ambayo huwa nafuata.

Mtandaoni ninatazama video mahali kadha wa kadha kuna youtube napenda video za kevin lang napenda pia video za ezekiel ana anaweka video zinazo husu gumzo kuhusu mungu na yesu na neno lake kwa maishani ya watu na vile imewabadilisha kwa hivyo napenda youtube na pia tiktok sa zingine.

Ni mimi ninapenda mvua napenda mvua inaponyesha huwa nahisi utulivu ni kama mwosho kwenye ardhi na dunia kutoka mbinguni siku za mvua zikikuna borake siko nje ni niko sawa lakini pia usiku inafaa inapendeza kwa vile kuwa kwa nyumba na kuna kitanda na joto na ndio napenda mvua. Napenda kupika chakula kitamu na kuingia kwa blanketi na kukula. Ninaposikiza mvua na kutizama sinema.

Nina piga picha maramoja kwa mwezi. Maramoja umbili kwa mwezi mimi si impenda picha. Kwa hivyo uwa sipigi picha sana. Eee picha ninazo zangu ni chache lakini zamantari ni katha. Wakatha lakini zote pia si mingi kwa hivyo sipendi kupiga picha sana. Kwa hivyo.

Ripoti za kazi navyaandaa kwa kutumia excel napia word kwenye kompyuta ninaweka data halafu ninatumia formula za hisabati ili nipate nipate matokeo yanayotajika alafu ninapeana ripoti kwenye televisheni katika mkutano.

Ninapenda mbwa zaidi ya paka. Kwa vile paka inahitaji utunzi mwingi. Na mbwa wanavyosema waingereza ni rafiki mwema kwa binadamu kwa hivyo napenda mbwa zaidi ya paka.

Makosa kazini haiwezi zuiwa lakini yonapofanyika ninafanya haraka kuyarekebisha kwa kuonelea ni wapi kosa limefanyika na nini kinawezafanywa kubadilisha ili iwe isiwe kosa bali iwe uzuri.

Mazingira ni muhimu kwa binadamu na pia kwa wanyama kwa hivyo kuhifadhi na kulinda mazingira nahakikisha situpi takataka yangu ovyo ovyo bali ninaitupa mahali takataka inafaa kutupwa halafu pia siwashi moto mahali popote alafu pia ni kusafisha na kuonelea kwamba kila kitu kiko sawa.

Sijui mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa vile sijui mpira wa kikapu si tazami wala siwezi kushiriki ni nani mchezaji bora wa mpira wa kikapu na pia siwezi sema ninaipenda na siu tazami huo mchezo.

Wiki yangu ya kazi ninaipanga kwa kuanza wiki vizuri nina panga ni nini inahitajika kwa mwisho wa wiki alafu naonelea kwamba kila kitu ninaweza kukifanya kwa wakati inayofa.

Sina rangi moja nimependelea lakini napenda rangi za mwangaza kwa hivyo napenda nyeupe napenda manjano napenda kijani napenda siipindi siidani naezapenda nyekundu napenda pia matope sidhani inaeza kaa vizuri kwa ivo nyeupe na manjano.

Mfumo wa simu ninaopenda ni huu wa kuacha kuongea bila kushikilia simu. Unaweza wekelea simu chini halafu uongee. Kwa sababu simu iko kwa speaker. Pia kuweza kushirikiana na watu wengine walio pande zingine za dunia.

Ningependa kupata ujuzi wa saikolojia na pia ujuzi wa kupika ujuzi wa kulima ujuzi wa kusaidia watu ujuzi huu naona ukiwa muhimu ili nieze kusaidia jamii yangu kukua watu wema kuliko walivyo saa hii na kusaidia wasiojiweza ningependa kufuata njia yesu amenitengelezea.

Ningependa kutembelea mji wa jerusalemu iliyoko israel. Naeze kuona njia zenye yesu alitembelea na ku na kuponyo wagonjwa kusaidia walemavu. Kulisha wasio na chakula na kuona kazi aliyofanya na kwenye alifia pia kwa dhambi zetu.

Siwezi kusema kuna kampuni ya teknolojia ninayo iamini. Sijui kampuni nyingi za teknolojia. Lakini sababu kubwa na ya kwanza ni juu. Nadhani kampuni mingi zinaendeshwa na upendo wa pesa. Na bibilia inasema upendo wa pesa ndo maanzisho ya ubaya.

Wasilisho unifanya ni metamete kidogo lakini nikiwa nimejitayarisha vizuri sina wasiwasi mwingi nitasimama nionge kutoka na ujuzi nilio terayarisha alafu niombe kila kitu kitenda sambamba.

Huwa nina kama ni mambo ya kazi ni naifanyia kazini ofisini mambo ya ofisi inabaki ya ofisini na mambo ya kibinafsi inashugulikiwa nyumbani ama nje ya ofisi hivo ndio huwa nina uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi.

Ninapenda kuzungumza kuhusu siyasa kama mazungumzo haya yanaimarisha. Kama ya naongeza ujuzi na kama inasaidia. Lakini si kama tunabishana na watu ama tunajaribu kuweleza mbona inafakua hivi na si hivyo. Spendi fitina napenda kama ina lengo la kusaidia.

Kazi zangu ninazipanga kulingana na gani inahitaji kushugulikiwa kwa muda mfupi na ni gani ina muda mrefu wa kushugulikia alafu ninaanza na ilio na muda mfupi ili niweze kupata wakati unaotosha kuimaliza.

Kwa mtu anaye anaye anza kazi ningependa kumwambia. Asishughulike sana na vitu hajui. Asishughulike sana na na na kukuwa mali mpya lakini ashughulike na kusikiliza waliojuu yake na kutaka kusoma.

Ninapotazama nje ya dirisha yangu kuna mijengo katha wa katha. Kuna mijengo imekamilika zingine zinaanza halafu kuna maduka kuna ploti. Pa wanafunzi kukaa alafu wakati wa siku yenye napenda kutazama nje ni usiku kwa vile kuna angani rainbow. Kuna nyota na mwezi na hakuna joto kali.

Kazi kati ya mimi na timu ya mbali huwa tunazungumza kutumia whatsapp ama zana ya dijiti inayoitwa zoom ili tuweze kuwasiliana vizuri na tuweze kuwasilisha kazi zetu vyema. Kwa hivyo.

Siwe huwa sitazami michezo mimi si mtu wa michezo lakini ninapenda michezo ya marekani ya futboli huwa naitazama kwenye sinema lakini sijazitazama kwa runinga aa ee sijui ni wapi naweza kuipata huku kenya. Kwa hivyo.

Ninapenda kukula mkate kwa sababu hiyo ndiyo naweza nunua kwa sasa. Mara nyingi mkate ninapenda pia kukula mkate iliyopikwa na mayayi napia napenda kukula chapati. Na nini kingine mchele mchele iliyopikwa na kamande ama ndengu inanifurahisha na maharage pia yaliokaangwa vizuri na kitunguu na nyanya.

Ninapenda rangi ya majano. Majano ni rangi ya rangi ya mwangaza. Rangi ya raha. Rangi ya furaha. Kwaivo nina iyona nje nikiangalia jua inavyong'aa kwenye dunia inanikumbusha tu maua na inanifanya niisi wepesi wa roho.

Kwa kuwa mimi ni mwanamke na si mwanaume kwa hivyo sina ndevu ya kunyoa. Au ya kutonyoa kwa vile mimi si mwanaume. Wanaume ndio wanakuanga na nywele ya ndevu, lakini kama ningekuwa mwanaume, nadhani ningenyoa.

Wakati wa likizo ni najistawisha kwa ku kutoka mtandaoni sita sita tumia mudawangu mtandao kwenye mtandao hali nitajiusisha na mambo ya kutembea na kusoma na kumuabudu mungu na kusoma bibilia na kusoma vitabu hili niweze kujistawisha Muzika.

Mara nyingi ninacheza na mtoto wa dada yangu. Tunacheza ye ana miaka kumi na moja. Kwa hivo nacheza naye michezo ya watoto wadogo. Naeza kuwa kwenye televishini ama hata wa kucheza na mpira.

Asubhiu mara nyingi nakunywa. Uji. Uji. Ujipawa. Ama uji uji iliyo na ladha ya sukari na pia ladha si ladha kali. Pia nitakula labda chapati ama mandazi ama keki. Ama mkate na mayai ama mkate pekee. Ninapenda ngano. Ninapenda ngano sana.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni kuna mahali panaitwa bustani kuna viti za starehe huko alafu hiyo ofisi haina kelele ukipiga kelele usikiki ukiwa nje kwa hivyo napenda hiyo alafu ni mahali pa jenzi kusubiri kukana starehe bila wasiwasi na kufanya kazi bado.

Hali ya hewa leo imekua juakali juwa linalochoma kichwa linalo leta jasho jingi. Mimi spendi joto jingi. Inafanya mtu achoke araka aisi kulala wakati mwingi. Naju kwa sababu ya hali ya hii hewa nimeva tishati na kaptura.

Uzoefu wa kazi nimefunzwa zaidi ni kufika mapema. Kila mtu kwenye nafanya kazi huwa anaheshimu wakati wa mtu mwingine kwa hivyo. Hata wewe inabidi mtu a a apate hiyo hekima na heshima ya kuheshimu wakati wa watu ingine ili usipoteze na usiangaliwe chini.

Napenda kusoma viatu vitabu samahani. Napenda kusoma vitabu vya aina kadha wa kadha. Kwanza napenda kusoma biblia. Napenda pia kusoma vitabu vinavyoelezea zaidi kuhusu biblia kwa vile biblia iko na lugha ya kitambo. Halafu pia napenda kusoma noveli. Napenda hadithi kwanza zilizo andikwa na ukristo ndani yake, ee hivyo.

Kumbu kumbu moja nikona mzuri ya nilipokuwa mtoto ni dadangu alikuwa amezaa mtoto hakuwa hata miezi kama tatu hivi na nilikuwa ninapeleka maziwa kwa majirani. Kwa hivo usiku moja nilichukua mtoto wa dadangu alafu sikuambia mtu nikachukua maziwa na nikaenda kwa majirani. Ilikuwa kama dakika thelathini kurudi mamangu na mama mtoto na dada yangu walikuwa wame wameshangaa watoto wako wapi mtoto ako wapi ee.

Nimejaribu chakula cha wanaita seafood. Sitawahi jaribu tena. Haiku nipendeza. Haiku nipamba. Mimi si mpenda mpenzi wa samaki. Au chakula za sea ee hazikunipendeza.

Kazi nimepata nimejaliwa marafiki wazuri nimejaliwa na watu wanaonijali wanaotaka ni nifaulu nipande cheo wanaotaka kunisaidia na wanaonipendelea mazuri hiyo ndio mafanikio yangu.

Sikuizi huwa sitazami televisheni. Kwa hivyo hakuna mferiji wowote malumu wa televisheni ninafuwata. Labda kama ni YouTube, ninafuwatilia Kevin Lang. Na pia moja inayo itwa We Need to Talk. Inayo endelezo na Izikiaz. Kuhusu mambo ya ukristo na wokovu na changamoto na Raha Zakua ndani ya uChristo.

Mimi sinashida na kufanya kazi nyumbani lakini kitu spendi ni kuongeleshwa kama mimi ni mfanyi kazi. Na mimi si mtoto. Mimi sinamali kwa hiyo nyumba. Napenda kupewa heshima yangu wata kama nitafanya kazi. Eee kitu sipendi ni kukosewa heshima.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni wezi wakiingia nyumbani mwetu kwa fujo walikua na mapanga walikuwa wanatafuta pesa na vitu za dhamani na waliumiza mjomba wangu mmoja hadi akalazwa hospitalini alikua anatokwa na damu nyingi kwa hivyo alikimbizwa hospitali ilikuwa tukio la kutisha kweli kweli.

Nachukia kufua sipendi kufua nguo hio ni kazi ninayochukia. Na pia kuwasha jiko inakuanga kazi ya kuchosha sana juu watu hata hawaheshimu unaosha alafu wanaingia na matope na inaudhi hakuna mtu anataka. Na heshima mtu hapewi heshima inaudhi tu. Kwa hivyo.

Sina ujuzi mwingi wa kuhusiana na michezo ya video. Kwa hivyo siwezi sema napenda kucheza michezo ya video na pia inakaanga kuwa inaitaji ujuzi mwingi na hainifuraishi huwa hainivutii sana.

Nimetoa sadaka na michango wakati nimekuwa na uwezo kwa sasa sija kuwa na uwezo wa kutoa kwa hivyo sitoi kwa sasa lakini ndio nimetoa naona ni njia mzuri ya kusaidia kanisa la yesu na pia watu wanaoitaji usaidizi katika jami.

Ninatumia njia ya mgu ama matatu. Kusafiri sina gari sina pikipiki sina bodaboda. Sina ndege. Kwa hivo ninatumia mgu inasaidia kwa zoezi na pia matatu. Kama ni mbali.

Sara ya kampuni naona ikiwa muhimu ni bora tu ume kitu ulichovaa ni cha heshima na haionyeshe vitu wa visivovifaa kuonyesha haishiki mwili vibaya hivyo ndo naona inafaa kuwa.

Waweza kuamini sijui na hii miaka yangu yote kuendesha baisikeli, sijui kuendesha baisikeli. Na kuongea ukweli sitamani kuendesha baisikeli lakini naona nikama nitajua siku moja lakini si karibuni, hainisumbui sana.

Napenda wanyama pori wana urembo hawezi elezeka ukitazama wanyama pori hata pia wanyama wa nyumbani unaona urembo wa mungu ndani yao si ndani yao lakini walivyoubwa unaona ubunifu wake pia na unakuja kuwa na asanti mingi. Kwa huyu mungu anaweza umba hivi viumbe vyote na baado atuite sisi wapendwa wake.

Mi napendelea kuandika zaidi ya kuongea mimi si napendelea kuandika. Kuongea hainifurahishangi sana labda kama ni kwa watu ninaowajua ama kazini hata kazini. Lakini kama nahitajika kuongea nitaongea lakini mara nyingi nita nitapendelea kuandika zaidi ya kuongea kwanza ata kwa simu heri niandike tu kuliko nionge.

Sipendi kula samaki samaki siyo chakula naweza enda kwa hotel yaani niseme nipewe samaki ama ata ninune nikuje kupika kwanza umeona hizo vitu zinaonja vibaya kwa maono yangu kwa hivyo mi si mtu wa samaki hainibambi hainifurahishi samaki lakini pia nikinunuliwa sitakataa kwa.

Maisha yangu. Umesema zawadi nikafikiria tu ni yesu wacha nikuambia upendo wa yesu. Una upendo wa yesu unanipea nguvu wa kuishi. Bila yeyeb siweziishi. Sina tumaini. Bila yeye si na nguvu. Bila yeye sina sababu ya kuishi. Yesu yesu ndio zawadi mzuri nimewaipokea. Zawadi ya okovu zawadi ya mapenzi yeye ndio zawa yeye ndio zawadi.

Lahasha. Siishi maali nilipozaliwa. Nilizaliwa. Maali kwenye nilizaliwa ni masamane. Kutoka kwenye naishi sahi. Nilihama nilipoenda shuleni.

Mimi nawezaka siku mzima bila kuingia mtandaoni. Lakini nikingia mtandaoni nawezakaa saa moja au masaa mawili. Ama saa nusu sitakaa sana. Mtandaoni mimi si mtu wa mtandaoni sana.